Kwaiyo mi napenda sana kupika lakini wakati na mda. Wakati sinamda nakula kwa hoteli kwa sababu kazi ya kupika inaitaji. Ujitole mi huwa sipiki mashakura. Mimi napika chakura chakupendeza. Kwaio mi napika wakati sna mda. Wakati sina mda inajisoti. Ninajipanga nakula kwa hoteli.

Mimi ninapoanza mradi nahakikisha nimechora taswira kamili, nimeangalia mandhari, nimeangalia ile side ambayo nitaanza kazi zangu. Kwa sababu mradi mtu umehitaji huangalie mazingira ambayo yako na wateja, kwa hivyo nahakikisha nimeangalia mambo kama hayo ili kuhakikisha kwamba kila kitu.

Ilo si swali gumu sana kwa sababu mimi nishalima kwa kwa muda nimekua nikilima. Tangia nikiwa mtoto nimejifunza. Mama yangu alinifunza kwamba kulima ni kazi ambayo nafaa nijifunze kwa sababu kuna siku nitahitaji ukulima katika maisha. Na hivi sasa nishaanza mikakati ya kuhakikisha kwamba nishalima shamba.

Mi najaza, kwa sababu mi kazi yangu na mtandao, kazi yangu pia ni wanahabari kwa sababu lazima nirushe picha watu waone yule ambaye anazungumza kureti huyo ni nani kwa hio nafanya kazi ambayo inahitaji mimi niweze kutwika picha kwa mtandao, ili nihakikishe kwamba kila mambo imekuwa freshi tena zaidi.

Mchezo wa soka ni mchezo ambao umevutia watu wengi hapa nchini Kenya. Sana sana mchezo wa ligi kuu uingereza na sana sana pia ligi kuu hapa nchini Kenya. Ni mchezo ambao umevutia watu wengi ambao wanapenda sana kunjifunza ni nini hasa kiko kwenye ile michezo. Kwa hiyo unaposikia kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanafanya kazi na wakakubali hizi kazi ni nzuri basi ni mchezo wa Kenya.

Napenda kucheza ngoma kweli, kwa sababu ngoma zinapumzisha akili najihisi vizuri. Napenda pia kucheza aina mingi za mziki. Napenda kucheza mziki wa rumba, napenda kucheza mziki wa reggae, napenda kucheza mziki wa taraab Kwa hiyo, mimi ni mpenzi wa hizi ngoma na inapendeza sana kuona wengine wakiwa wanafurahia mziki kama hii.

Kazi napewa mtisha na kula chakula, napewa mtisha na kunywa kahawa, napewa mtisha na washama mboa kwa kwenye kazi. Uwasi buweki, napenda sana kukana wao, maana kwamba, wepaka wacha kusungua, maana kwamba hizi kazi zetu, zinaitaji, msisimuko waajab sana sana kazi wanaba.